Kitu ambacho ninapenda kuhusu mta wangu ni jinsi ilivyo na utulivu na utaratibu katika mtaa wangu hakuna kelele nyingi na machafuko yasiyo ya lazima. Miundominu bora mtaa yangu ina barabara. Taa za barabara ni maji na vio vinavyo kufanya kazi vizuri. Afu pia mta wangu unausalama kwa sababu kuna ulinza wa kutosha hakuna uhalifu wa vurugu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni lebron james Lebron james ni mchezaji mzuri zaidi na ni nampenda kwasababu ana umaarufu wa kucheza mpira huu nakumboka mwaka ulio pita akicheza finali ali cheza vizuri na kwa haraka na ana cheza kwa ku moja na ushirikiano na wenzake juzi nilimwona alikuwa akishirikiana na wenzake kwa timu ili kushinda mabao mengi nina hisi vizuri wakati ninaona akicheza na ananipa motisha.

Nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwasalimu kwa upole na furaha ili kunyesha ukarimu na kuwakaribisha kwa maneno mazuri. Pia kujitambulisha na kuelekeza majukumu yao ili kuwasaidia kuvunja arafa ya kujenga mawasiliano. Kuwaonyesha ofisi na kuwajulisha kwa wengine. Ilinwajisikie sehemu ya timu. Kuwasaidia kuelewa utaratibu wa kazi kama vile muda wa kazi mavazi na taratibu zingine na kuwatia moyo na kuonyesha hamsa ile iliokuwa ni kawaida kujifunza taratibu.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu ni sera ya maadili ya kazi. Kwa sababu hili ndiyo sera inayoelekeza tabia inayowatarajiwa kazini kama uaminifu uwajibikaji na heshima. Pia sera ya usalama kazini kwa sababu hii huhakikisha mazingira salama kwa wafanya kazi wote. Pia sera ya usawa na kuto bagua kuhakikisha kila mtu anajitoa sawa bila ubaguzi wa kijinsia, dini au kabila.

Mimi ninapenda wanyama wa kufugwa au wanyama wa nyumbani. Napenda wanyama kufugwa kwa sababu wanyama hawa hufugwa na binadamu kwa chakula kazi wa burudani. Wanyama hawa hutupa faida. Kwa mfano ukifuga ngombe utapata maziwa. Na ukifuga kuku utapata mayai wanyama wa kufugwa hukuwa nafaida nyingi. Pia mbua ambaye pia ni moja wapo wanyama wa kufuga. Uwe husaidia katika utowaji usalama kwa boma.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya pilau. Nina hisi harufu hii nidapo pita mahali popote ambapo pilau inapikwa. Ninakumbukumbu ya harufu hii ni wakati moja. Wakati wa likizo mama yangu alikuwa pika pilau na ilikuwa inanukia tamu sana. Nina hisi vizuri kila ninapo sikia harufu hii kwa sababu ni ishara ya pilau iliyopikwa vizuri na yenye ladha tamu.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa njia mingi. Mimi husafiri na kutembea maeneo mapya ili kupanua maarifa na kuburudisha akili mimi pia hufanya mazoezi ya mwili ili kuimarisha afya na nguvu ya mwili mimi pia huzungumza na familia na marafiki ili kujenga uhusiano bora wa jamii mimi hufanya shuguli za kujiburudisha kama vile kupika kupiga picha kuandika au kusikiliza muziki.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni imani. Imani ni msingi wa maisha ya kidini. Sababu imani humuelekeza mtu kuamini Mungu kufuata mafundusho ya kidini na kuhishi maisha ya uadilifu na matumaini. Imani pia huwezesha mtu kuwa na hamu ya kujua na kujiendeleza kidini.

Hekima nilio jifunza maishani ni kusikiliza kabla ya kuzungumza husaidia kuelewa wngine vizuri na kuepuka migogoro. Pia kusikiliza inaeza kufanya mtu ujue mambo mengi. Kuhusu mtu ambayo hukuwa umejua awali na kwa hivo ni busara kusikiliza kabla ya kuzungumza ili kuelewa mtu vizuri.

Mimi huhifadhi pesa kwa kuweka pesa katika akaunti ya benki ili kukama matumizi ya salaba mimi pia nina akaunti ya akiba ambayo hunisaidia husanya riba pole pole mimi pia huwa na budget ya matumizi ili kujua kiasi cha kuingiza na kutumia na kutenga akiba.

Mwandishi wa vitabu ninaye mpenda anaitwa Robert Kiyosasky. Ninampenda mwandishi huyu kwasababu yeye hufanya udafiti kabla kuandika vitabu vyake na vitabu vyake ni vitabu vyenye maarifa. Na zina funza watu wengi kuhusiana utumizi bora wafedha na jinsi ya kujiendeleza katika maisha.

Ndiyo ninapenda kunywa maziwa maziwa ina ladha tamu na pia ina faida nyingi katika afya ya afya yangu maziwa husaidia kutoa nguvu na nishati kwa sababu maziwa ina proteini mafuta na mwanga inavyotoa nguvu mwilini maziwa pia husaidia katika ukuwaji wa misuli kwa sababu protini katika maziwa huchangia ukuwaji na mkarabati wa misuli. Maziwa ina faida nyingi kwa afya yangu na ndo sababu mimi hupenda kukunywa.

Mimi hutambua lengo laripoti, kisha ninandika kichwa charipoti. Kisha, ninandika tarehe naa jina lao mwandishi, kisha nina andika muutasari. Kisha nina onyesha kazi zilzofanyika isha ninataja, changamoto zilzo kumbwa. Kisha ninawasilisha mafanikio au, matokeo. Alafu hatimaye nina nina toa mapendekezo. Alafu, ninaweka hitimisho na pia kuweka viambatisho vikiwa vipo. Hanafu ripoti yangu inaifanya iwe fupi, wazi na enye lugha rasmi.

Ndiyo mimi nimewahi kulima nilikuwa nina lima ili ni pande mahindi na katika hio shamba hilo pia nililima pahali pa kupanda mboga na mimea zingine kulima ni ngumu ingawa ina faida nyingi kwasababu mimea hizi ni cha huutuletea chakula na mapato tunapo ziuza sokoni.

Mimi hutumia muda wa lisali tano mtandaoni kila siku hii ni kwa sababu baadhi ya shughuli ambazo mimi hufanya mimi huzifanya mtandaoni na kwa hivyo ni lazima niwe mtandaoni ili nikamilishe shughuli hizo izi shughuli ndizo ambazo mimi hufanya mimi huchukua muda mwingi mtandaoni na kwa hivyo hutumia lisali tano kwa siku kukua mtandaoni.

Mimi ninapenda kupaka rangi kwa sababu kupaka rangi ni inaburudisha na ni inaleta furaha kwa sabubu kupaka rangi pia inasaidia ili chumba au sehemu unayopaka rangi iwe ya kuvutia na iwe safi. Kwa sabubu rangi inapokuwa mpya sehemu hiyo inakaa safi na italeta mandhari safi hapo unapopaka kwa hivyo mimi hupenda kupaka rangi sana kuliko kuchora.

Somo la sayansi ninalolipenda ni somo la kemia. Kemia hunisadia kuelewa sayansi ya maisha kila siku. Kama vile kupiga, kusafisha dawa na vipodosi kemia pia huongeza maarifa ya afya kwa sababu hunisadia kuelewa jinsi mwili unavyoitikia dawa au chakula. Kemia pia ina msingi wa talauma za kisayansi kama vile utabibu ambayo ndio mimi ninapenda, ningependa kufanya.

Mimi ninapenda kusimamia. Kwasababu mimi hupenda kusimamia haki za watu. Na, kusaidia watu. Katika maisha yao hili shughuli zao zikuwe rahisi. Na hivyo, mimi hupenda kusimamia na kutetea haki za wanyonge na kuwasaidia pahali wanapohitaji msaada wangu.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi hudhibiti hisia zake kwa kuwa mtulivu na kuepuka hasira au maneno makali. Mimi pia huepuka kuchukua hatua ya haraka au wosia ya busara kama vile kueneza maneno au kulipiza kisasi. Mimi pia hutafuta msaada wakati kama vile msuluhishi ili anisaidie kutatua mgogoro kama mgogoro huo ni mkubwa na hatuwezi kautatua watu wawili.

Kitendo cha wema ambacho nimewai fanya ni nimewai saidia. Mtu asiyekuwa na pahali pa pa kuishi au kulala. Pesa ya kununua chakula mtu huyo nilikutana naye barabarani akiomba watu pesa na mimi nilipomuomba na akaniomba pesa nilimpa pesa hiyo ya chakula aliyoniitisha.